Kwa kawaida nalala kati ya saa saba hadi nane kila siku, usiku, ingawa muda unaweza kubadilika kulingana na jinsi siku yangu imekua. Nikifanya shughuli nyingi zinazochosha, mwili au akili uwa naitaji kulala, hadi saa tisa ili kurejesha nguvu. Ata hivyo, kuna siku ambazo majukumu ya kazi, masomo au mawazo mengi ufanya nishindwe kupata usingizi kwa mapema. Na hivyo, nalala kwa saa tano au sita tu, ninapo fanikiwa kulala mapema na kupata usingizi wa kutosha. Uamuka nikiwa mchangamufu, mwenye nguvu na niko tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Usigizi mzuri uniwezesha kufikiria viema, kufanya maamuzi kwa utulivu na kuwa na msimamo mbora wa kihisia. Lakini ninapo lala kuchelewa au kulala kwa muda mfupi mara nyingi uamuka nikiwa mchovu. Sina umakini na nahisi mwili hauna nguvu za kutosha. Kwa sababu iyo, nimekua nikijitahidi kupanga ratiba bora ya kulala kwa kuhakikisha naepuka simu muda wa usiku na kunywa maji ya kutosha na kupunguza kelele au vitu vinavyo weza kunikatiza usingizi. Kwa ujumla, nalenga kupata angalau saa saba adi nane. Kila usiku kwa sababu najua usingizi wakutosha ni msingi wa afya njema nguvu za mwili na uwezo wa kushungulikia changamoto za kile siku kwa ufanisi.

Ujuzi ni naoisi nahitaji kuimarisha ni uwezo wa kupanga muda vizuri ili kuhakikisha nafanya shughuli kwa mpangilio bila kukurupuka. Wakati mungine hupata changamoto ya kugawa muda kati ya kazi, majukumu ya nyumbani na kupumzika, hivyo mwisho wa usiku najikuta nimechoka mno au sijakamilisha mbaadhi ya mambo. Ningependa kuboresha nidhamu na ya kupanga ratiba, kueka vipa umbele na kushikamana navyo ili niweze kuongeza ufanisi katika kila nina chofanya. Pia ninge penda kuboresha uwezo wa kuwasiliana, asa kujieleza kwa uwazi na kuwasikiliza wengine vizuri. Kwa sababu ujuzi uu unasaidia sana katika kazi na mahusiano ya kila usiku.

Napenda wote, lakini kama ningechagua mmoja, ningeegemea upande wa mbwa. Mbwa wana upendo wa wazi. Wanajua kushikamana na wanamfurahisha mtu kwa urafiki wao wa moja kwa moja. Wanapenda kucheza kulinda nyumba na huwa wanatoa hisia za usalama na uaminifu. Hata hivyo, pia napenda paka kwa sababu wana utulivu usafi na hulka yao ya kujitawala, paka huleta amani nyumbani na ni rahisi kuwahudumia kwa sababu hawahitaji uangalifu mkubwa sana. Kwa kifupi, mbwa wananivutia kwa furaha na ucheshi wao, lakini paka wao nao wana uzuri wao wa upole na utulivu.

Mara nyingi wikendi hupitia kwa mchanganyiko wa kupumzika na kufanya shuguli za kufurahisha. Siku za asubuhi huwa napenda kulala kidogo zaidi baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Kisha nikiamka hufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani kama kusafisha au kupika. Baada ya hapo, hupenda kutumia muda wa familia au marafiki, tukizungumza, kucheka au kufurahia chakula pamoja. Pia mara nyingi hupenda kuenda sehemu za burudani kama bustani, ziwa au maduka madogo ili kubadilisha mazingira. Ya wakati mwingine hupenda pia kusoma vitabu, kuangalia vipindi vya televisheni au kusikiliza muziki ili kupumzika. Akili, wikendi ni wakati wa kutunza mwili na akili, kupanga mipango ya wiki ijayo na kupata nguvu za kuamka tena kaya kazi kwa bidii. Kwa ujumla, hupenda mchanganyiko wa utulivu, sherehe na, shughuli zinazo ongeza, furaha na amani.

Napokeaje maoni kutoka kwa wengine kwa mtazamo chanya hata kama ni tofauti na yangu. Kwanza, husikiliza kwa makini bila kuvuruga ili kuelewa maana kamili ya maoni ayo. Kisha, huzingatia ni jinsi gani maoni azo yanaweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu. Mara nyingi napiga hoja kwa heshima ikiwa kuna sehemu la maoni ililoishilo kuelewa au kuona tofauti. Lakini si kwa asira. Napenda pia kushukuru mtu anayetoa maoni. Kwa sababu inathihirisha kuwa anaona thamani yangu na anataka kusaidia kuboresha mambo. Kwa kufanya hivyo, napata nafasi ya kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kujenga mahusiano, mazuri ya heshima, na wezangu na wezangu, napenda kufikiria maoni kama fulsa ya kuwaji ukuwaji badala ya changamoto.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya kipeke kulingana na aina ya siku kuu. Kwa kawaida huanza kwa kusafisha nyumba na kuipamba kidoku ili kuonyesha hali la furaha na sherehe. Kisha hupika chakula cha kienyeji ambacho familia yote inapenda na mara nyingi ushirikiana na majirani au marafiki ili kusherehekea pamoja wakati wa siku kuu za kidini huwa tunashiriki ibada ya maombi huku tukitoa shukrani na kuomba baraka pia hupenda kuvaa mavazi maalum ya siku kuu na ushiriki kushiriki michezo au shughuli za burudani zinazoongeza furaha. Sherehe hizi huleta wakati mzuri wa familia na marafiki kukaa pamoja, kucheka na kushirikiana. Kwa njia hii, siku kuu hazina maana tu ya kipekee, bali pia huimarisha uhusiano kufundisha utamaduni na kuacha kumbukumbu mzuri kwa kila moja anayoshiriki.

Mboga ninazopenda kula ni zile zenye ladha safi na zinazosaidia afya kama spinanji, sukumawiki, karoti na mchicha. Sukumawiki ni moja ya mboga ninazopenda zaidi kwa sababu ni raisi kupika, zenye virutubisho na inaweza kuunganishwa na vyakula mbalimbali kama wali, ugali na au wali wa mpunga. Spinaji pia ni nzuri kwa sababu ni laini na zenye vitamini nyingi. Na mara nyingine hupikwa kwa mchanganyiko na maharagwe au karoti. Karoti hutoa ladha tamu kidogo na rangi nzuri kwenye sahani huku ikichangia afya ya macho na ngozi. Mchicha ni nyingine ninayoipenda kwa sababu una proteini na madini muhimu. Na unaweza kupikwa kwa njia mbalimbali bila kupoteza ladha. Kwa ujumla, napenda mboga zinazosaidia mwili zenye ladha nzuri na zinazoweza kuunganishwa na vyakule vingine kwa urahisi.

Mimi ni mtu wakupenda kuwahi kwa sababu ninapofika mapema uwa na jisikia nimejiandaa, vizuri na sina haraka ya kufanya mambo. Kuwahi kuna nipa nafasi ya kupanga mawazo, kutulia na kuwakikisha kila kitu kikosa wakabla ya shughuli haijaanza. Hata hivyo, kuna nyakati chache ambazo mambo yanachelewesha kama msongamano wa magari au majukumu ya dhalura. Lakini maranyingi, hujitahidi kupanga muda wangu ili nisije nikachelewa. Kwa kawaida, kuwahi hunifanya niwe na nitamu nionekane mzingatiaji na nifanikiwe kufanya kazi bila presha.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanizisha biashara yangu kwa sababu kuwa na biashara unatoa uhuru wa kufanya maamuzi na kujenga kitu chako mwenyewe. Wazo ambalo mara nyingi linanivutia ni kuwa na biashara ndogo inayohusiana na huduma kama chakula, usafi au bidhaa za matumizi ya kila siku. Kwa sababu biashara za aina hii huwa na soko la uhakika. Pia napenda mawazo ya biashara za mtandaoni. Kwa sababu zinahitaji mtaji mdogo na zinaweza kufanywa kutoka mahali popote. Kile kinachonivutia zaidi ni uwezo wa kukuza biashara hatua kwa hatua, kujifunza kutokana na changamoto na kuona matokeo ya juhudu juhudi zako menyewe. Ingawa kuanzisha biashara kuna changamoto zake bado naona ni kama ni jambo linaloweza kuleta mafanikio. Na uhuru wakifedha kama likipangwa vizuri.

Mimi hupendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Sababu kuu ni kwamba habari mtandaoni zinakuwa mpya zaidi. Zikipatikana papo-hapo na zinanipa uwezo kwa kuchagua mada zinazovutia zaidi. Pia mtandao unaniwezesha kufuata viazo mbalimbali. Kuangalia mitanzamo tofauti na kushirikiana na wengine kupitia maoni au mitandao ya kijamii, hata hivyo, mara nyingine hupenda pia gazeti la karatasi kwa sababu ya linaladha yake ya kipekee, kama vile kusoma bila usumbufu wa simu au kompyuta na kuona habari zimepangwa kwa mpangilio unarahisisha kufuatilia matukio ya siku lakini kwa ujumla mtandaoni ni unaweza kufikia habari kutoka sehemu mbali mbali za dunia kwa haraka zaidi.

Lugha ninayopenda kujifunza ni kijapani kwa sababu inachanganya tamaduni tajiri na lugha yenye mfumo wa kipekee na wa maandishi. Kijapani kina alfabeti tatu tofauti iragana, katakana na kanji na kila moja linaweza kunifundisha njia mpya ya kufikiria na kueleza mawaza. Pia, kujifunza kiJapani kuna nivutia kwa sababu kuna nifungulia kuna nifungua mlango wa kuelewa historia sanaa tamaduni na maisha ya kila siku ya wajapani. Kwa mfano, kuzungumza kijapani kuna nisaidia kuwasiliana vizuri na watu wa Japani na kuelewa vyema tamaduni zao hadithi na desturi. Pia, ninaona kujifunza lugha mpya ni njia zuri ya kufungua fikra, kuongeza kumbukumbu na kufanya akili kufanya kazi kwa umakini. Kuangia duge nyingine kuna nipea pia na fasi ya kusafiri kwa uraisi, kujanga marafiki wapia na kuwana uzoefu wa kipeke wa dunia. Kwa hivyo, kijapani ni lugha ninayopendelea kuanza kujifunza.

Ndiyo, ninafahamu baadhii ya majirani zangu. Hasa wale wanaoishi karibu nami. Mara nyingi tunapenda kuzungumza kidogo wakati tunakutana inje ya nyumba. Kushirikia na katika shuguli za kila siku au kusaidia kila mmoja pale pale panapohitajika kwa mfano tunapo shirikiana katika kusafisha barabara au kushugulikia tatizo ndogo la kijamii hujenga urafiki na maelewano kati yetu hata hivyo, si kila jirani niliyejua kwa kina. Kwa sababu baadhi yao wanapendelea faraja yao. Nikiwa na majirani wa kirafiki ninahisi salamu na nina furaha zaidi. Kwa sababu unaweza kuhesabu. Pale unapohitaji msaada mdogo au ushauri. Kwa ujumla kwasiliana na majirani kunanisaidia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima.

Mfanyabiashara bora ninayemjua ni kaka yangu mdogo ambaye ana duka la kuuza bidhaa za kila siku. Ninampenda kwasababu ana nidhamu, uvumilivu na daima anashirikisha wateja wake kwa heshima na upendo. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha huduma ya kuwasilisha bidhaa nyumbani. Jambo ambalo limepanua wateja wake na kuongeza mapato bila kutumia matangazo makubwa. Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa kuzingatia wateja, kupanga biashara vizuri na kuwa na uvumilivu wakati changamoto zinapoibuka. Napenda jinsi anavyofanya biashara kwa njia ya heshima kwa kuzingatia ubora wa bidhaa na kwa kuhakikisha kila mteja anaridhika. Naridhika, njia yake inanifanya niwe na msukumo wa kujifunza na kuanza biashara yangu siku moja.

Kuhusu wasilisho, najihisi kuwa ni changamoto nzuri na pia fursa ya kujifunza. Wakati mwingine hujiona nervous kidogo. Hasaa, ikiwa mbele ya watu wengi. Lakini pia najivumilia pale ninapofanikiwa kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa mtindo mzuri. Wasilisho hunitia nidhamu ya kupanga mawazo kabla ya kuyazungumza, kuchagua maneno sahihi na kutumia misemo huvutia wasikilizaji. Pia, hunitia ujasiri wa kuzungumza hadharani na kuongeza ujuzi wa kuwasiliana. Kwa ujumla, najihisi vizuri kuhusu wasilisho pale, ninapopata fursa ya kushirikisha taarifa, kushawishi wengine na kujifunza kutokana na maoni na maswali yanayokuja baada ya kuwasilisha.

Utotoni nilipenda sana kucheza nje na marafiki. Asa michezo ya kukimbizana na kutengeza magari na waya. Kila jioni tulikusanyika, uwanjani tukabuni, mashindano yetu wenyewe. Jambo ambalo lilinifanya nijifunze ubunifu na ushirikiano. Pia nilifurai, nilifurahia sana kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima asa wakati wa jioni tunapokaa karibu na moto. Hadithi hizo ziliamsha mawazo yangu na kunifanya nipende kujifunza mambo mapya kila siku. Uzoefu uo wa utotoni ndiyo uliounda sehemu kubwa ya tabia yangu na kunikumbusha kuwa maisha ni mazuri unapokuwa na urafiki, uchangamfu na nafasi ya kucheka bila wasiwasi.

Ndiyo, ninatumia teknolojia sauti mara nyingi kwa shughuli mbali bali za kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia simu kuandika ujumbe kwa njia ya kuongea badala ya kuchapa kwa sababu inanirahisisha kazi na kuniokoa muda. Pia hutumia sauti kutafuta tarifa mtandaoni kama kuuliza maswali mara moja bila kufungua programu nyingi. Teknolojia hii pia huniwezesha kusikiliza muziki au vipindi bila kugusa kifaa jambo ambalo hufanya kazi zangu ziendelee bila kukatizwa. Kwa ujumla, matumizi za sauti yamenifanya niwe mwepesi katika kufanya mambo na kunipa uhuru zaidi wa kutumia mikono yangu kwa shughuli zingine.

Kuanzisha muradi mpya wa kazi huwa na napanga atua kwa atua ili kuhakikisha kila kitu kinafanikiwa. Kwanza, nianze kwa kufafanuwa lengo kuu la muradi na matokeo nina ninalo tarajia kupata. Kisha ufanya utafiti wa awali ili kuelewa changamoto, rasilimali zinazohitajika, na jia mbora za kufanikisha muradi. Baada ya hapo, upanua mpango wa kazi kwa kugawa, majukumu, muda na malengo madogo madogo ili kurahisisha utekelezaji. Mara nyingine, napanga mikutano na wezangu au washirika wa mradi ili kuwe kushirikiana mawazo na kuakikisha kila mmoja anaelewa jukumu lake. Wakati mradi ukianza, ufuatilia maendeleo ya mara kwa mara, kurekebisha pale panapo itajika na kuhakikisha kila atua inafanikishwa kwa kiwango kizuri. Mwisho, baada ya kukamilisha, upima matokio na kujifunza kutokana na changamoto zilizo jitokeza ili kuboresha miradi inayofuata. Hivyo, kila muradi una anza kwa mpango ushirikiano na nidhamu ya kufanya kazi.

Napenda kutumia ramani ya kawaidia kwa sababu inanifanya nihisi kama na shiriki kikamilifu katika safari na kuelewa maeneo vizuri zaidi. Ramani hunipa nafasi ya kuona picha nzima ya mahali ninakoenda bila kutegemia kifaa cha ki elektroniki. Hata hivyo, wakati mwingine natumia mwongozo wakifaa cha kisasa, pale ninapokuwa sehemu ngeni au ninapo ita hitaji mwelekeo wa haraka. Lakini kwa ujumla, ramani ya mkono inanipa uhuru, inanifundisha kutegemia macho yangu na kunipa uzoefu asili wa kusafiri.

Nashughulikia wateja kwa heshima, subira na kwa kuhakikisha wanapata huduma bora. Kwanza, husikiliza kwa makini, mahitaji yao na malalamiko, wanayotoa ili kuelewa tatizo au ombi la mteja. Baada ya hapo, hujaribu kutoa suluhisho la haraka na la kibiashara ambalo, linafurahisha mteja, huku nikihakikisha maelezo yote yameeleweka vizuri. Pia, hujaribu kuwa na mtanzamo chanya na ushirikiano, hata pale mteja anapokuwa na wasiwasi au hasira. Mara nyingine hupendakeza suluhisho mbadala au msaada wa ziada ikiwa linahitajika. Kwa njia hii, wateja wanahisi kuthaminiwa na kuridhika. Jambo linalo ongeza uaminifu, kurudisha wateja na kuimarisha sifa ya kampuni au huduma inayotolewa.

Mara nyingi weekendi hupitia kwa mchanganyiko wakupumzika na shuguli za kufurahisha. Jumamosi huanza kwa kulala kidogo zaidi baada ya wiki yenye shuguli nyingi. Kishe ni kifanya kazi dogo dogo za nyumbani kama kusafisha au kupanga vyumba. Bada ya hapo, hupenda kwenda kunywa kahawa na marifiki hakukaa kwa familia ili kuzungumza na kufuraiya muda pamoja. Jumapili, mara nyingi hupendelea kutumia muda wa mapumziko zaidi kusoma vitabu, kusikiliza muziki, hau kutazama vipindi vya televisheni. Pia mara nyingi huenda bustani hau ziwa kwa ajili ya kutembea na kubadilisha mazingira mara nyingi. Mara nyingi upenda kufanya emambo kwa mchanga nyiko. Siku pumuzika tu hau kufanya kazi nyingi. Bali kuhakikisha wiki mpya inaanza kwa nguvu na utulivu. Wikendi huwa wakati mzuri wa kuungana na wengine na kupata nguvu za akili na mwili.

Mara nyingi hutumia muda wa takribani saa tatu hadi nne kila siku mtandaoni. Ingawa hii hubadilika kulingana na shuguli. Sehemu kubwa ya muda huu hutumika kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mitandao ya kijamii na ujumbe wa simu. Pia hutumia mtandao kusoma habari, kujifuza mambo mapya au kutazama video za burudani na elimu. Wakati mwingine hutumia muda mtandaoni kwa kazi au shuguli za masomo kama kutafuta taarifa au kufanya utafiti. Ingawa mtandao ni muhimu sana. Mara nyingine hupunguza matumizi ya kupumzika, kufanya kazi za nyumbani au kushirikiana na familia na marafiki uso kwa uso. Kwa jumla, matumizi ya mitandaoni hufanya maisha kuwa rahisi na yanalofaa, lakini ni muhimu kuyapanga vizuri ili si yakandamize shuguli nyingine.

Nasasisha vifaa yangu mara kwa mara ili kwa hakikisha vinafanya kazi vizuri na vina usalama wa kutosha. Kwa kawaida hufanya sasisho la programu kila mara linapopatikana. Hasa kwenye simu na kompyuta ili kuepuka matatizo ya kiufundi na kuthibiti virusi au wadudu wa mtandao. Pia mara chache hupanga sasisho kubwa zaidi kwa mfumo mzima wa kifaa. Hasa pale ninapo hisi kifaa kimeanza kuchelewesha au kutoweza kufanya kazi vizuri. Kinasasisha pia programu na programu ndogo ndogo za kutumia mtandaoni mara kwa mara ili kuhakikisha kila kitu kiko kwenye hali zuri. Kwa njia hii, vifaa vyangu hubaki salama vinavyofaa na vina nisaidia kufanya kazi kwa urahisi bila usumbufu.

Mandhari mazuri nililawai kuwa na ni yale ya mlima Kenya wakati wa alfajiri ambapo upepo wa baridi unapita huku jua likiangaza vilele vya milima kwa rangi ya dhahabu na rangi nyekundu. Pia nilifurahia sana mandhari ya ziwa la Naivasha ambapo maji ibarikiwa na ndege kama tai na flamingo wakiruka huku maji yakipiga mawimbi madogo kando ya pwani. Mandhari ya bustani za maua na misitu ya mvua pia yalinivutia sana kwa sababu rangi na harufu ya mimea huchanganya utulivu na furaha. Mandhari hizi hufanya nijisikie huru kuondoa msongo wa mawazo na kunipa hisia za amani na furaha ya kweli. Kila mandhari zenye asili safi na rangi za kupendeza ni burudani ya kipekee kwa macho na moyo.

Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu yenye mchanganyiko kwa ucheshi na maisha halisi kwa sababu inanifanya nicheke huku ikinifunza jambo muhimu kuhusu maisha. Nilipoiona kwa mara ya kwanza nilivutwa na hadithi yake rahisi lakini iliyojaa hisia. Na pia wahusika walicheza nafasi zao kwa ustadi mkubwa. Kile kilichonifanya nijipende zaidi ni vile inavyoonyesha urafiki upendo na changamoto za kawaida ambazo kila mtu hupitia. Rafiki yangu ndiye aliyenishawishi kuitazama, na tangu siku hiyo imebaki kuwa filamu ninayoikumbuka kwa furaha. Ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara huleta hisia nzuri na hunikumbusha kuwa maisha ni mchanganyiko wa furaha na changamoto. Na tunapaswa kufurahia kila hatua tunazopitia.

Ndiyo, napenda kwenda pwani kwa sababu ni mahali penye utulivu na mandhari ya nayo pendeza. Kupuliziwa na upepo mwanana wa bahari hunifanya nijisikie huru na kusahau mawazo ya kila siku. Mara nyingine napenda kutembea kando ya maji, kusikiliza sauti ya mawimbi na kuta zama jua linapotua likitoa rangi nzuri juu ya bahari. Pia hupenda kukaa kwenye mchanga, kupumzika na kufurahia mazingira safi yenye hewa nzuri. Pwani inanipa nafasi ya kutafakari, kupumzisha akili na kufurahia muda pamoja na marafiki au familia. Kila safari ya pwani, huwa ni kumbu kumbu nzuri na hunifanya ni tamani kurudi tena mara kwa mara.

Napenda zote lakini kama ningechagua, ningesema napendelea kusoma. Kusoma kuna nifungulia mawazo mapya, kuna panua ujuzi na kunisaidia kuelewa tamaduni, historia na maisha ya watu wengine. Kwa kupitia kusoma ninaweza kujifunza mambo mapya kila siku kupata msukumo na kuboresha mtindo wangu wa kuzungumza au kuandika. Hata hivyo, kuandika pia ni furaha kwangu. Hasa kushiriki mawazo yangu au hadithi nilivyo jifunza kutoka kusoma. Kuandika kuna nisaidia kuweka mawazo yangu kwa mpangilio na kunifanya nifikie watu wengine kwa maneno. Kwa ujumla, kusoma hufungua milango ya uelewa na kuandika hufanya mawazo hayo yawe na maana na kuenea kwa wengine.

Ndiyo, ninajitahidi kungawanya taka zangu kila siku ili kusaidia mazingira. Kwa kawaida, napanga taka katika makundi kama vile plastiki karatasi mabaki ya chakula na chuma au glasi. Hii inaharaisisha kuchakata tena na kupunguza uchafu za wa mazingira. Pia mara nyingi hutumia vyombo tofauti nyumbani kwa kuhifadhi kila aina ya taka na kuhakikisha ambazo zinaweza kutumika tena azitupwi. Kugawanya taka kunanisaidia kuishi kwa njia safi kulinda mazingira na pia kunafundisha familia na jirani kuhusu umuhimu wa kutunza dunia yetu. Kwa njia hii kila mtu anaweza kuchangia kuhakikisha jamii inakua salama safi na lenye afya kwa vizazi vijavyo.

Ili kuangeza uzalishanji wangu napanga kazi zangu kwa uangalifu na kupanga muda vizuri kwanza, hufafanua kazi muhimu zaidi na kuangalia kuanza nazo mapema kabla ya kushugulika na shuguli ndogo-ndogo. Pia, utumia mbinu za kupanga muda kama kuandika orodha ya majukumu na au kutumia kalenda ili kuhakikisha kila kazi inafanikishwa kwa wakati. Mara nyingine hupumzika kidogo kati ya kazi ili akili na mwili ipate nguvu na kushugulikia majukumu kwa umakini zaidi. Pia hujifunza mbinu mpya za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi. Na kuepuka usumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi. Kwa njia hii inaweza kufanya kazi zaidi kwa ubora na kwa wakati mfupi.

Uzoefu ulionifundisha zaidi ni ule wa kufanya kazi na watu wa tabia na uwezo tofauti, maana huko ndipo nilijifunza uvumilivu kusikiliza kwa makini na kutafuta njia ya kuelewana bila migogoro. Niliona wazi kuwa kila mtu ana nguvu zake na udhaifu wake na nikatambua umuhimu wa kugawa majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Pia nilijifunza kuwa kukubali makosa na kujirekebisha haraka kunasaidia kazi kusonga mbele bila kupoteza muda. Mazingira yenye changamoto yalinifundisha kuwa utulivu na mpangilio ni silaha muhimu. Na kwamba, mawasiliano mazuri yanaweza kuzuia matatizo mengi. Kupitia hayo yote, niliimarika katika kufikiria kwa haraka, kushughulikia shinikizo na kufanya kazi kwa ushirikiano bila kupoteza heshima kwa wengine.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono kwa sababu inahitaji nguvu nyingi muda mrefu na uvumilivu mwingi hasa wakati wa kuzua kusugua na kubanua nguo mzito. Wakati mwingine maji huwa baridi sana, jambo linalofanya kazi hii kuwa ngumu zaidi na mara nyingi baada ya kumaliza mikono huhisi uchovu na maumivu madogo. Pia napata shida wakati wa kupiga pasi nguo nyingi kwa sababu ya joto kali na muda unaotumika kusawazisha kila sehemu ya nguo. Hata hivyo, na jikaza kufanya kazi hizi kwa sababu ni muhimu na husaidia kue kama zigira safine na ya kupendeza, nyumbani, japo kuwa si kazi ni nadhafura hia kufanya mara kwa mara.

Kuwatia moyo wezangu huwa napenda kuanza kwa kuwasikiliza kwa makini ili kuwelewa changamoto zao kabla ya kutua ushauri au maneno ya kuwafariji. Mara nyingi huwapa maneno ya matumaini na wakumbushe kuwa kila changamoto ina mwisho na kuwa uwezo wao ni mkubwa kuliko wanavyodhani. Na ninapoweza huwasaidia kwa vitendo kama kuwasaidia kupanga kazi kuwapa mawazo mapya au kushiriki jukumu fulani ili kupunguza mzigo wao. Pia napenda kuwatia moyo kwa kuwapongeza wanapofanya vizuri sababu kujisikia kudhaminiwa huwa guvu ya kuendelea. Wakati mwingine kuwa tu karibu nao na kuonyesha upendo na uwazi wa mazungumzo huwafanya wajisikie hawako peke yao najitahidi kuonyesha mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kuwa na mtazamo chanya kwa sababu najua kuwa tabia iyo inawaza kuwa hamasisha wengine bila ata kusema mengi.